Kifaa gani cha teknolojia huwezi kukaa pasipo Kifaa ambacho siwezi kuishi pasipo ni kifaa cha simu ambacho tunatumia kwa kupitisha habari kupitia kwa mtu mwingine ama kwenye ofisi ukipitisha habari kwenye ofisi nyingine. Tunatumia kifaa cha simu napenda kifaa cha simu kwa sababu wakati unapokitumia ni kifaa rahisi ambacho kinaweza kukupea mawasiliano kati yako na mwezako unaye mpigia simu kwa muda mchache tu na kwa dakika chache tu unaweza kuongea naye bila kusumbuana naye asanti.

Niambie kuhusu mfanyibiashara bora zaidi. Kunaye mfanyabiashara ambaye ni mbora zaidi ambaye nimeweza kushiriki naye hata ninaponunua vitu kwake ambaye huitwa Maya Safaris pale katika account lake la Tiktok. Mfanyibiashara huyu ni mfanyibiashara maalum sana ambaye napenda biashara anayofanya ya kuuza manguo, ambazo anazitoa katika nje ya nchi na kuzileta katika nchi yetu na kutuuzia kwa bei nafuu. Ninachojifunza kutoka kwake, haswa Maya, jambo lake kuu ni kuwa ni mama aliye na watoto wa wili na anayebidii sana katika biashara yake ya kuuuza nguo. Ambaye huchukua wanarika na kuwafunza na kuwapea mafunzo kuhusu biashara na jinsi ya kuweza kukuwa mfanyikazi maalumu. Nahisi jinsi anavyofanya biashara yake ni biashara ambayo ni biashara mzuri sana. Ningetamani pia kuwa mmoja kati yake na niweze kukua mbora zaidi katika ufanyibiashara kama yeye. Nafurahi sana kushirikiana na yeye. Hata mimi kama mimi ni mnunuaji kutoka kwenye duka lake nampenda sana mfanyikazi huyu. Asante.

Mafanikio ninayoyapata kazini kwanza kazi ni nayo yafanya. Ni nao yafanya kazi katika maktaba ya shule. Na mafanikiyo ni nao yapata katika kule kazini. Na mafanikio ambayo ni meyapata hadi wa sasa. Ni meongeza maarifa mingi. Kuhusu katika kukua katika lile kazi langu ambalo ni nafanya. La kukuwa katika maktaba. Hilo jambo la kusimamia wanafunzi wakati wako katika maktaba wanaposoma ni jambo ambalo limenipa maarifa mingi sana ambayo pia naweza kuyatumia hapa nje kufanya jambo ama kufanya kitu nikitumia mafanikio ambayo nimeyapata. Pia katika lile kazi langu na lipwa ni mafanikio zaidi ni mepata kwa sababu naweza kutimiza mambo yangu ya kibinafsi ya nyumbani kupitia yule mshahara ni naolipwa kazini. Pia nimepata mafanikio zaidi nikaongeza elimu yangu na nikahitimu zaidi kwa cheo cha juu ambapo na furahi sana kwa kupata kazi hiyo ambayo imenipa mafanikio mingi katika maisha.

Jambo ninalofanya kupunguza matumizi ya plastiki ni kwamba nilijifunza kuwa plastiki si mzuri wakati unapoitumia haswa wakati unapopika chakula moto na kukiandaa katika meza wakati umekieka katika lile sahani la kiplastiki plastiki hili linaeza yayuka na linaweza anza kutoa ngozi ambayo inaweza sababisha magonjwa baya kwenye mwili wangu kwa hivyo, mimi njizi nilivyoamua kupunguza matumizi ya plastiki. Niliamua kwamba katika nyumba langu sinunui chombo chochote kile cha plastiki. Ambacho kitatumika kufanya kazi yoyote kwa nyumba langu katika nyumba langu sina vitu vingi vya plastiki. Aswa kati ya upikanji sina kitu yoyote ya plastiki natumia vitu vya vitu zingine lakini plastiki kwangu hapana hivi ndiyo njizi ninavyo punguza matumizi ya plastiki kwenye nyumba yangu.

Wakati wawasiwasi, jinsi ninavyofanya ni hivi. Wakati mimi maybe nimekubwa na simazi la wasiwasi. Natafuta muda wangu ambapo naenda natengeneza pahali katika uwanja pahali hakuna watu wengi ni miti. Na baridi kidogo tu naka upepo ambako kanavuma tu kindogo. Naenda nakaa chini pale pale ambapo nachukua kitabu changu. Naweza kukisoma, nasoma hadithi ama story fulani kuhusu kitu fulani, ama kuhusu historia ya Kenya, hama kuhusu historia ya pahali pengine ama nchi yetu, ambapo pia naweza at least kufunga lile wazo ambalo limenipea wasi wasi, na kuweza kufikiria kitu kingine cha maana. Hivi ndivyo ni navyofanya wakati niko na wasiwasi na hili limenisaidia sana kukuwa na muda mfupi na ambao si muda wa wasiwasi wakati na nasoma lile kitambo, ama na hadithi ma nasoma ile hadithi kuhusu jambo fulani ama tukio lililofanyika wakati uliyopita.